Ninapo jitayarisha kwa mkutano, huchukua hatua kadhaa muhimu, ili kuhakikisha kuwa mkutano huu unafanikiwa. Kwanza, huanza na kuelewa madhumuni ya mkutano, yaani kujua ni kwanini mkutano unafanyika na malengo yake ni yapi. Hii hunisaidia kujua mambo gani ya kuzingatia na kuchangia wakati wa mkutano. Pili, husoma na kusanya taarifa zote ambazo zinazohusiana na mada ya mkutano. Kama vile nyaraka, taarifa na kumbukumbu za mikutano iliopita. Ili niwe naelewa, mzuri na mada ilio tadiliwa aidha, huandaa mawazo yangu mapema kwa kuandika hoja au maswali muhimu ambayo ningependa kuchangia wakati wa mkutano kama ninahitaji kuwasilisha jambo fulani, huandaa mawasiliano au vyelezo vinavyo hitaji mapema Pia, kuhakikisha kuwa ninajua mahali na muda wa mkutano ili nifike kwa wakati hatimaye hujitayarisha kisaikolojia na kuhakikisha niko tayari kushirikiana na wengine kusikiliza maoni yao na kuchangia kwa heshima. Kwa kufanya maandalizi haya huwa na uhakika kwamba nashiriki kikamilifu na kuwa ufanisi katika mkutano.

Jambo muhimu zaidi nililofundishwa lilitoka kwa mzazi wangu, hasa mama yangu. Alinifundisha umuhimu wanidhamu na kufanya kazi kwa bidhii katika kila jambo ninalofanya. Kupitia malezi yake alinifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati tu, bali hutokana na juhudi, vumulivu na kujituma. Kila mara ananisisitiza kuheshimu watu wengine kuwa mwaminifu na kuwajibika kwa matendo yangu. Mafundisho haya ya menisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku hasa katika masomo na mahusiano yangu na watu wengine. Nidhamu imenifanya nijifunze kupanga muda wangu vizuri na kuwajibika katika majukumu yangu. Huku bidhii ikinisaidia kutochoka hata ninapokumbana na changamoto. Hadi leo ninaendelea kutumia mafunzo haya kama kama mwongozo wa maisha yangu. Na nina mshukuru sana aliye nifundisha jambo hilo muhimu kwa sababu nimekua msingi wa mafanikio na maadili yangu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini si kwa kula kila mara. Ninakipenda kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda. Hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapokosa nafasi ya kupika nyumbani. Chakula cha haraka kama chipsi, kuku wa kukaanga au baga huwa na ladha nzuri na hunifanya nijisikie nimeshiba haraka. Hata hivyo, ninatambua kuwa kula chakula cha haraka mara kwa mara siyo afya nzuri. Mara nyingi huwa na mafuta mengi na virutubisho vichache, jambo linaweza kuadhiri afya kwa muda mrefu. Kwa sababu ya hiyo, jaribu kula chakula cha haraka kwa kiasi na kuchanganya na chakula cha nyumbani chenye lishe bora. Kwa kufanya hivyo, ninafurahia ladha ya chakula cha haraka huku nikilinda afya yangu.

Kwahiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijifunze mambo mapya na kuendelea na mabadiliko dunia ya kisasa. Teknolojia mpya hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na haraka zaidi. Iwe ni katika masoma, mawasiliano au burudani. Kwa mfano, vifaa vipya vya kiteknolojia au programu za kisiasa hunifanya niwe na njia bora za kupata taarifa na kutatua matatizo. Zaidi ya hapo, kujaribu teknolojia mpya hunipanua mawazo na kunijenga ujuzi muhimu kwa maisha ya sasa na baadae. Hunisaidia kuwa mbunifu na kujiamini zaidi ninapokabiliana na changamoto zinazohusiana na teknolojia. Ingawa wakati mwingine teknolojia mpya inaweza kuwa changamoto kuielewa, ninaona kuwa kujifunza, kuitumia ni fursa nzuri ya maendeleo binafsi na ya kitaaluma.

Ninapofurahia kwa nyumbani hufanya mambo mbalimbali yanayonipa utulivu na furaha Kwanza hupenda kupumzika na kuachana na msongo wa mawanzo kwa shughuli za nje kwa kukuwa kimya au kusikiliza mziki ninaopenda Wakati mwingine hutazama terifisheni au kusoma vitabu ili kujiburudisha na kujiongeza maarifa mazingira ya nyumbani hunifanya nijisikie salama na huru kufanya ninachopenda Pia ninapokuwa nyumbani kwa furaha, hupenda kushiriki muda na familia yangu au kwa kuzungumza, kucheka na kula pamoja. Hio huimarisha mahusiano na kunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Aidha hufanya kazi ndogondogo za nyumbani kama kupika au kupanga vitu, jambo linalonipa hisia ya uwajibikaji na kuridhika. Kwa ujumla kukuwa nyumbani hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia maisha na kujijenga kiakili na kihisia.

Kwa kazi ulionifundisha zaidi ni ule wakufanya kazi ya kushirikana na watu wengine, asa katika mazingira yenye changamoto. Kupitia kazi hiyo, nilijifunza umuhimu wa ushirikana mawasileno mazuri na kueshumu watu wenye mitazamo tofauti. Nileloa kuwa mafaniko ya kazi hayategemei juhudi za mtu mmoja tu, bali utokana na kufanya kazi kama timu na kusaidena pale inapobidi. Zaidi ya haya uzoefu uwa ulinifundisha kwa jibika na kusimamia muda wangu vizuri kulikuwa na majukumu yenye muda maalumu ya kukamilisha. Ivi ilinibidi nijipange na kufanya kazi kwa umakini. Pia nilijifunza kukabiliana na changamoto kwa utulivu na kutafuta sulisho badala ya kukatatama. Mafunza ya menisedia sana katika maisha angu na kazi hata katika maisha ya kila siku. Kwaani ya menijenga kuwa mtu mwenye nidhamu, subira na wazo wa kufanya maamuzi bora.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutumia kompyuta na teknolojia ya kisasa hasa katika matumizi ya programu bali mbali na mtandao. Nimechagua ujuzi huu kwa sababu dunia ya sasa inaendeshwa sana na teknolojia na karibu kila eneo la maisha kwa elimu, kazi mabiashara linaitaji kuelewa teknolojia Kwa kuwa ujuzi huu kutanisaidia kufanya mambo kwa urahisi na kuongeza nafasi zangu za mafanikio katika maisha ya baadaye Ujuzi huo ni muhimu kwamu kwa sababu utanisaidia kuwa uhuru zaidi katika kutafuta kata taarifa, kujifunza kwa njia ya mtandao na ata kufanya kazi mbalimbali kwa ufanisi. Pia utanisaidia kuwasiliana vizuri na watu wengine kupitia barua pepe, mitandao ya kijamii na majukuwaa ya kazi. Katika dunia ushindani wa ajira, mtu mwenye ujuzi wa teknolojia huwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata kazi au kujiajiri. Nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali kwa kiwango kidogo hasa kwa kujifunza kutumia simu janja na baadhi ya programu za misingi kama kuandika na kutafuta taarifa mtandaoni. Hata hivyo sijapata nafasi ya kujifunza kwa undani zaidi au kwa mapangilio mzuri Ndiyo maana badi nina hamu kubwa ya kuendeleza ujuzi huu. Ningependa kujifunza ujuzi huu kwa njia mbali mbali kama vile kuhudhuria mafunzo kuangalia video za mafunzo mtandaoni na kujifunza kwa vitendo kwa kutumia kombyuta mara kwa mara Pia ningependa kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu ili waeze kunieleza na kunisaidia pale ninapokutana na changamoto kujifunza kuwa atua kwa subira ninadhani kutanisaidia kuelewa vizuri zaidi Ninahisi wakati mzuri wa kuanza kujifunza ujuzi huu ni sasa Kadri ninavyoanza mapema ndivyo, nitavyopata muda wa kujifunza zaidi na kuzoea teknolojia kabla ya kuingia kwenye majukumu, makubwa ya kazi au maisha ya baadaye. Kuanzia sasa kutanisaidia kujijenga msingi, imara, kwa mara kwa maarifa na ujuzi ambao utanisaidia kwa mda mrefu.

Mara nyingi mimi uenda mahali pa ibada kila wiki hasaa siku ya jumapili au siku nyingine maalumu za ibada. Mimi binafsi uenda mahali pa ibada siyo tu kitendo cha kidini mbali pia ni fursa ya kuungana na wengine. Kujifunza maadili na kupata amani ya kiroho. Hapo upata nafasi ya kuomba, kushirikiana na jamii na kufikiri kwa undani kuhusu maisha yangu na malengo yangu ya kila siku. Zaidi ya hapo kuenda mahali pa ibada kunanisaidia kuwa na nidhamu ya kiroho na kiakili ujenga tabia nzuri ya kuzingatia mambo muhimu maishani kama msaada kwa wengine uaminifu na shukrani ingawa wakati mwingine si rahisi kwa sababu ya shuguli nyingi za shule au kazini Ninajitahidi kila mara kuhakikisha ninapata muda wa kushiriki ibada Kwa ujumla ni sehemu muhimu ya maisha yangu ambao unipa faraja na muongozo wa madili.

Kinachonifanya nicheke ni hali ya kawaida za furaha na vicheko vya ukweli kutoka kwa watu wengine hasa familia na marafiki. Kwa mfano wakati wanasema kitu cha kuchekesha au kushirikiana hadithi za kuchekesha, kusema ukweli sio ujanja. Huwa ninacheka sana. Vicheko hivi huwa havina utupu bali wana vinaandana na hali alisi. Jambo linalofanya nicheke kwa dhati na kwa moyo wote. Zaidi ya hayo, mimi hucheka pia ninapokuwa na furaha ndogondogo kama kucheza mchezo mizuri, kuona video vya kuchekesha mitondoni, ama hata kutokea katika hali zisizo za kawaida ambazo zinakuwa na za kicheko. Cheko changu huwa ni ishara ya raha na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa hivyo, kucheka kuna nisaidia pia kuwa na hisia chanya kupunguza stress na kuhusiana vizuri na watu wengine ni kama dawa ya moyo na kila mara ninapocheka ninajisikia bora na mwenye furaha zaidi.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya uongozi na usimamizi wa kazi pamoja na ujuzi wa mawasiliano bora. Nimechagua mafunzo haya kwa sababu ya nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikana na vizuri na wenzangu na kuchangia kikamilifu katika mafanikio ya timu. Kupitia mafunzo ya uongozi, nitaweza kujifunza jinsi ya kupanga kazi, kutatua changamoto na kutoa maamuzi sahihi pale inapoitajika. Mafunzo ya mawasiliano pia bora ni muhimu kwangu kwa sababu katika kazi. Kuzungumza kwa wazi na kuelewa wengine kunisaidia kuepuka migongano na kufanya kazi kwa uraisi. Hii pia nisaidia kujenga mausiano mazuri na wateja au wenzangu wa karibu. Nimewai kupata sehemu ndogo za mafunzo haya hapo awali lakini ningependa mafunzo ya kina zaidi na yenye maendelezo hapa. Nitaweza kujua mbinu bora, kufanya mazoezi ya video na kupata muongozo wa wataaluma. Ningependa kuanza mafunzo haya mara tu nitapokuwa na nafasi. Kwani kila muda unaotumika kujifunzo ujuzi huu ni wezekaji kuwa moja kwa moja katika maendeleo yangu ya kitaaluma na uwezo wa kuchangia vizuri.

Timu ya mchezo ninaofuatilia ni Manchester United hasa katika mchezo wa soka. Ninapenda timu hii kwa sababu pia ina historia ndefu na mashabiki wengi na kila mechi yake huwa na mvuto wa kipekee. Kila wakati ninapoangalia mechi ya Manchester United hufurahia mbinu ya wachezaji kasi ya mchezo na jinsi wanavyo shirikana kwa timu. Hii huniimarisha hisia ya mshikamano na pia kunipa burudani isiyo yakawaida. Zaidi ya hapo kufuatilia timu kuna nifundisha subira uvumilivu na jinsi ya kushirikana na wengine wakati timu inashinda furaha ni kubwa sana na hata wakati inapoteza hufundisha jinsi ya kukabiliana na changomoto bila kukata tamaa. Kwa hivyo kufuata Manchester United bali pia ni njia ya kujifunza maadili ya michezo kama mshikamano heshima na bidii.

Mulikia muda wa mwisho, huchukua mbinu mbalimbali na ili kuhakikisha kazi inakamilika wakati bila kupoteza ubora. Kwanza hupanga kazi yangu mapema na kuzieka kipaumbele kulingana na umuhimu wake na muda uliopo. Hii inanisaidia kuona ni sehemu gani ya kazi inahitaji kutekelezwa kwanza na ni ipi itasubiri kidogo. Kwa kufanya hivi ninakuwa na mwongozo wa wazi kwa hatua na kufuata ili kumaliza kila jambo kwa wakati. Zaidi ya hayo, huwa na nidhamu ya kujitahidi kushugulikia kila sehemu ya kazi bila kuchelewa au kucheza muda. Hii mara nyingi inamaanisha kupunguza kushughuli zisizo za lazima na kuzingatia kile kinachohitajika kwa haraka. Kwa wakati mwingine nitakuwa na mikakati kufanya kazi kwa muda mfupi lakini kwa umakini mkubwa. Ili kuhakikisha kila jambo linakamilika kabla ya muda wa mwisho. Pia ninajitahidi kuwa na utulivu wa akili. Kwani wakati mwingine msongo wa muda unaweza kuleta mkanganyiko, Kwa kuzingatia mipango nina nidhamu na utulivu ninakikisha kuwa ninaweza kumaliza kazi zote kwa wakati na ubora unaotarajiwa, Hii inafanya nijisikie kukuridhika na kujiamini zaidi katika uwezo wangu au kushughulikia changamoto za wakati.

Boresha mchakato ya kazi kwa njia ya mpangilio ya uchambuzi na marekebisho madogo madogo yanaongeza ufanisi. Kwanza hufuatilia jinsi kazi inavyofanyika kwa undani ili kuelewa hatua zote zinazohitajika. Kwa mfano ninaangalia hatua zinachukua muda mwingi na zinazoleta changamoto na kwa kujaribu kuelewa sababu na tatizo hilo. Hili hunifanya niwe kuona sehemu ya kuboresha baada ya kubadilisha kila kitu bila mpango. Baada ya hapo, huchunguza mbinu mpya zinazohitajika kufanya kazi kwa rahisi na haraka. Inaweza kwa kutumia zana za kisasa kupanga zuru nyaraka au kugawanya majukumu kwa timu kwa ufanisi zaidi. Pia hufanya majaribio madogo ya mbinu mpya ili kuona kama zinatoa matokeo bora kila bila kuathiri ubora wa kazi. Zaidi ya hapo, hufatilia matokeo maboresho haya ili kuhakikisha kuwa yanachangia ufanisi. Ikiwa yanashindwa, hurekebishwa kwa njia nyingine au kujaribu njia mbadala Kwa kufanya mchakato huu, uchambuzi majaribio na marekebesho mara kwa mara naweza kuhakikisha kazi inafanyika kwa haraka, kwa usahihi na kwa ubora unaotarajiwa Huku pia nikijifunza jinsi ya kufanya vizu zaidi kila.

Nagawanya taka zangu mara nyingi pale ninapokuwa nyumbani. Hii ufanya kwa sababu ni njia nzuri ya kulinda mazingira na kuhakikisha kwamba taka zinaweza kutumika tena na kuchakatwa azidhoofi dunia. Kwa mfano, hugawanya taka za plastiki karatasi na chupa zinaweza kutumika tena kutoka kwa takataka za chakula au takataka zizizo weza kutumika tena. Hii usaidia kupunguza uchafu na ufanya iwe rahisi kwa karatasi wa taka au kwa vituo vya kuchakata taka kufanya kazi yao Zaidi ya hapo kugawa taka unisaidia pia kuwa makini na kile ninachokitumia na kunifundisha nidhamu usafi na ujibikaji Hii tabia ndogo inaonyesha kuwa kila mtu anaweza kuchangia katika kulinda mazingira kwa vitendo vidogo vinavyo fanya tofauti kubwa Kwa hivyo kugawa taka sio tu tabia ya kuondoa uchafu bali pia ni hatua ya kijamii na kimaadili ya kuhakikisha dunia inabaki safi na salama.

Zaidi saaji wangu, uchukua hatua katha mambo ambazo saidi ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kumeza majikumu kwa ubora na haraka. Kwanza kupanga kazi zangu kwa mpangilio wa kipaumbele nikieka mambo muhimu zaidi au yenye muda mfupi kwa kumalizika mbele. Hii uwezesha kutumia nguvu na muda wangu kwa njia bora baada ya kwanza kazi ndogo ambazo zinaeza kusababisha kupoteza muda. Zaidi ya hapo, weka muda maalumu ya kufanya kazi bila kufurugwa. Kwa mfano, uhuondoa vishawishi kwa simu au mitandao ya kijamii wakati wa kufanya kazi muhimu. Jambo linoloongeza umakini wa kazi ya kazi. Pia hufanya kazi kwa mbinu ya kiugawanyiko. Ambapo kazi kubwa hugawanywa kuwa sehemu ndogo. Zinazoweza kumalizika kwa haraka na hivyo hutoa hisia ya maendeleo kuongeza motisha. Either, ninatumia mbinu ya kijijengea ujuzi na kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Ili kufanya kazi bila makosa kujifunza mbinu bora na zana za kazi kunisaidia kupunguza muda unatumika na kuongeza tija pia huangalia matokeo yangu kwa mara kwa mara ili kuona maneno yanayoweza kuboresha na kufanya marekebisho hakara haraka kwa kufanya haya yote ninahakikisha kuwa uzalishaji wangu unaongezeka na ninapata matokeo bora bila kuchoka au kushindwa kufanikisha majukumu ya.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi, kwani ninjia nzuri ya kujieleza na kubua ubunifu wangu. Napenda kutumia rangi tofauti na mbinu mbalimwali za kuchora ili kuunda picha zinazofanana na maisha ya kila siku au mawazo yangu binafsi. Hiu ufanya niwe na furaha na kunipa nafasi ya kutulia akili yangu, hasa wakati wakupomzika baada ya shuguli nyingi za shule au kazi. Zaidi ya hapo, kuchora na kupaka rangi hunifundisha uvumilivu umakini na ustadi wa kupaka rangi na maaumbo. Pia kunisaidia kuongeza ubunifu katika maisha yangu ya kila siku kwani ninaweza kuhusisha michoro na solution za matatizo au mawazo mapia. Wakati mingine napenda pia kushirikisha michoro yangu na marafiki wao familia. Jembo linolongeza furaha na kujenga hisia na mshikamano. Kwa hivyo kuchora na kupaka rangi siyo tu burudani bali pia ni njia kujifunza kujieleza na kuendeleza kipaji cha ubunifu.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini, hufanya hivyo kwa mpangilio wa dhana, kupanga hatua na kufuatilia maendeleo iili kuhakikisha kuwa kila lengo linafikiwa kwa ufanisi. Kwanza huanza kwa kutambua majukumu muhimu ambayo yanapaswa kufanikishwa ndani ya mwezi huo. Hii huniusisha kuangalia kazi zilizoongoza kwenye malengo makubwa ya kampuni au timu na kuchagua zile zinazoeza kuleta tofauti kubwa ili zitakamilika. Baada ya hapo, huandika malengo kwa wazi na kwa kiasi kinachoweza kupimika, yaani malengo yanayoweza kuhesabiwa au kuthibitishwa baada ya kuwa jumla sana. Kwa mfano, baada ya kusema nitafanya vizuri kazini, ninaandika nitakamilisha ripoti zote za wateja kabla ya siku ya 25 ya mwezi huu. Hii hufanya malengo kuwa dhahiri na yanaweza kufuatiliwa. Zaidi hapo, huunda mpango wa hatua kwa hatua ili kufanikisha kila lengo, Kila wiki hupima maendeleo yangu kuona sehemu ambazo zinahitaji juhudi zaidi na kufanya marekebisho pale zinapoitajika. Pia hutoa muda wa kujifunza mbinu mpya au kutumia zana bora za kazi ili kuongeza ufanisi Kwa hivyo, malengo ya kila mwezi haya tu kwenye karatasi, bali ya na kuwa sehemu ya mpangilio wa kazi unaohisi maendeleo. Nidhamu na motisha ya kufanikisha kila jukumu. Hii hufanya kazi iwe na mwelekeo na kunipa uhakika wa kufanikisha kila jambo bila kuchanganyikiwa.

Mimi huchukua hatuwa za kujijurisha, kusikiliza na kushirikana kwa ishima na kwa furaha. Kwanza ni napokuta na mtu mpya. Kwanza kwa kuzungumza kwa upole na kuwaonyesha hamu ya kumjua. Hii inaweza kuwa kwa kuuliza maswali kuhusu mambo anayopenda kazi yake au masomo yake. Kwa kufanya hivyo ni namuonyesha mtu uyo kwamba ni imeshika usiano wakirafiki na namtia mwanyo kuzungumza. Zaidi ya hapo, ujinga uhusiano wakirafiki wa kukusikiliza kwa makini mawazo na isia ya mtu uyo. Hii usaidia kuelewa vizuri ni nani na nini anapenda au jinsi bora ya kushirikana nae. Pia napenda kushirikana katika shuguli za pamoja kama mchezo masomo na shuguli za kijamii kwa ni ufanya kazi pamoja kuna kuwa na mshikamano nakondoa kutoelewana. Hata hivyo ufanya marafiki wapia kwa kutumia tabia ishima uwazi na uaminifu. Hii na wapa wengine isia kutegemea na kwa miniana na mi jambo linalo imarisha urafiki ya hudumu. Kwa hivyo kufanya marafiki wapya si ya tu kuhusu kuzungumuza bali pia kuhusu kujenga ushusiano wakweli unawojengwa kwa heshima mshikamano na kuamini.

Mafanikio ya binafsi ninaodhamini kazini ni yale ambayo yamewonyesha juhudi nidhamu na ubunifu wangu na yamenisaidia kutoa mchango chanya kwa timu hao shirika. Mfano moja ni kukamilisha miradi muhimu kabla ya muda uliowekwa. Jamo linalonisaidia kuokoa muda na rasimari na pia kunipa hisia kubwa ya kuridhika. Mafanikio haya hayakuwa tu kumaliza kazi bali pia kuonyesha uwezo wangu wa kupanga kushirikana na kushugulikia changamoto kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, ninadhamini sana mafanikio yanayohusiana na kuboresha michakato ya kazi. Kwa mfano nilipokuwa nikifanya kazi ya kupanga taarifa, nilitengeneza mfumo raisi wa kuhifadhi na kufatilia taarifa ambao uriraisisha kazi kwa wenzangu na kuondoa mchanganyiko. Mafanikio haya yamenifundisha kwamba ubunifu na juhudi ndogo zinaweza kuwa na matekeo makubwa sio tu kwangu binafsi bali kwa timu nzima.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha umziki, hasaa gitaa, ninapenda chombo hiki kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza na kuonyesha hisia zangu kupitia mziki Ninapopiga gitaa, hujisikia huru na mtulivu, na mara nyingi usahau msongo wa mawazo wa shughuli za kila siku mziki hunipa furaha na kunisidia kuburudika kwa njia yenye maana Zaidi ya hapo kupiga chombo cha mziki hunifundisha uvumulivu na nidhamu Kwa sababu inahitaji mazoezi ya mara kwa mara ili kuboresha ustadi Pia hunisaidia kukuza umakini na ubunifu kwani ninajifunza mdundo na wasauti tofauti Wakati mwingine hupenda kupiga mziki pamoja na marafiki Jambo linaloimarisha urafiki na kuleta mshikamano Kwa hivyo kupiga chombo cha mziki sio tu burudani bali pia ni njia kujifunza kupumzika na kujenga vipaji vyangu.

Ngini natumia programu kathaa ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi na kazi zangu kuboreka zaidi Kwanza ni natumia programu ya mawasiliano kama Whatsapp na Telegram Kwa sababu hufanya niweze kwasiliana na familia marafiki na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi Hii hufanya kuwa rahisi kushirikiana na kupata taarifa muhimu kwa wakatu unaofaa Pia ni natumia programu za mawasiliano kazi kama Microsoft Word, Excel na Google Docs Programu hizi hufanya iwe rahisi kuandika ripoti kupanga tarifa na kushirikana na wengine bali kuhitaji kukutana nao kwa ana kwa ana. Hii husaidia kuangeza uwafanisi na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa haraka na kwa ubora. Zaidi ya hapo, napenda kutumia programu za burudani na ilimu mtandaoni kama YouTube na KHA Academy. Amapo hujifunza mambo mapya kuona video na kujiburudisha na kupata ujuzi mpya kwa njia raisi na ya haraka. Kwa ujumla programu hizi zote hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi yenye mpangilio na yenye burudani na ilimu wa wakati.

Teknoloji ya mbajo siwezi kuhishi pasipo ni simu janja simu hii imekuwa semu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu unisaidia kufanya mambo mengi kwa wakati moja Kupitia simu janja naweza kwasiliana na mafamilia marafiki na wezangu kwa raisi Kupitia simu ujumbe na mitandao ya kijami. Pio unisaidia kupata tarifa muhimu kwa haraka kupitia mitandao Zaidi ya hapo simu janja unisaidia katika masomo na kazi Kwa utumia programu mbalimbali kama kuandika kupanga ratiba. Kuhifadhi kumbukumu na kutuma au kupokea nyaraka Pia utumia kwa burudani kama kusikiliza mziki kutazama video na kujifunza mambo mapya ya mtandaoni Kwa sabu ya matumizi yake mengi na. Mchango wake mkubwa katika maisha angu simu janje imekua kifaa muimu ambacho siozi kuishi pasipo.

Nyingi ucheza na marafiki zangu asaa wale ninaokutana nao shuleni, jirani zangu au kazini, tunapopata muda wa ziada, upenda kucheza micheza mbalimbali kama mpira wa miguu, mcheza wa ndani, hau hata mcheza wa kieletroniki, kulingana na mazingina tuliopo, kucheza pamoja utusaidia kujiburudisha na kuondoa uchovu wa shuguli ya kila siku. Zaidi ya hapo, kucheza na marafiki unisaidia kuimarisha urafiki na kujifunza kufanya kazi kwa timu. Kupitia micheza ujifunza kushirikiana na kueshimiana na kukubaliana hata pale panapokuwa na tofauti ya maoni. Kwa hiyo, kucheza na marafiki siotu kwa ajili ya burulani bali pia ninjia kujenga mauseno mazuli na kukuza maadili ya kijami.

Ndiyo napenda kunywa maziwa nayapenda kwasabu ni kinywaji chenye lishe bora na husaidia kuimarisha afya ya mwili. Maziwa yana virutubusho muhimu kama kikalsiamu na proteini ambavyo usaidia kuimarisha mifupa na meno pamoja na kujenga mwili. Kunywa maziwa unifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuendelea na shuguli za kila siku. Zaidi ya hapo maziwa ni rahisi kupatikana na yanaweza kunywa kwa wakati wowote iwe asubui mchana joni. Watu mwingine unywa peke yake au uchanganyika na chai au nafaka. Kwa ujumla napenda kunywa maziwa kwa sababu yanachangia afya yangu na nisehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siku.

Bora ya mpira ya kiragbi ya kimarekani ninayoipenda ni New England Patriots. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu ya ushindi, inajulikana kwa nidhamu yake ya juu na uchangia mchezo wa kiragbi kwa mbinu ya kisasa na kiubunifu. Kila wakati timu hii inacheza, huonyesha mshikamano wa wachezaji na jitihada kubwa ya kwa kikisha wanashinda jambo linalonifanya niweshabiki wa dhati na watimu hii. Nakumbuka mchezo mkuu wa timu iliokua wa kushangaza ni wakati walishinda Super Bowl. Huo mchezo ulikuwa kusisimua kwa sababu ulikuwa na changamoto nyingi na ushindi huu ilionyesha nidhamu, uvumilivu na ubunifu wa wachezaji. Mchezo huu ilionyesha jinsi timu inaweza kushirikiana na umoja mkubwa ili kufanikia malengo yao jambo ambalo nilifurahia kuona. Mchezo ninao mchezaji ninaopenda zaidi katika timu hii ni Mark Jones kwa sababu ni kiongozi mzuri ana akili ya mchezo na huchukua hatua ya busara pale inapohitajika. Uwezo wako kuongoza timu na kufanya maamuzi sahi wakati wa shinikizo ni jambo linalo vutia sana. Wakati wa timu inapocheza huisi msisimuko mkubwa wafuraha, ninaposhuhudia mashambulizi yao mbinu ya kustajabisha na mabao wanayopiga, unisukuma kushangilia na kuhimiza wachezaji. Pia hupandisha motisha yangu ya kushiriki michezo na kujifunza jinsi ya kushirikana na wenzangu kwaani timu yao hunifundisha kwa mshikamono na nidhamu ni muhimu sana katika kufanikisha malengo.

Napenda sana chakula kitamu, chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha na hunifanya nijisikie nimeridhika hasa ninapokula baada ya siku ndefu ya kazi na masomo Napenda chakula kinachoandaliwa vizuri chenye viungo vinavyolingana na ladha ya asili Kwa sababu hunifanya nidhamini zaidi juhudi za aliyepika Zaidi ya hapo, chakula kitamu huniletea pamoja na watu wengine Wakati wakula pamoja na familia wa marafiki chakula chenye ladha nzuri huongeza furaha, mazungumzo na mshikamano ingawa wanapenda chakula kitamu pia ujitahidi kuchagua chakula chenye lishe bola ili kulinda afya yangu. Kwa hivyo kwangu chakula kitamu siyo tu swala la ladha. Bali pia nisehemu ya furaha utamaduni na maisha ya kila siku.

Na kurudia ujana wangu kwa sababu wakati huo ulikuwa wa wa furaha, kujifunza mambo mapya na kupewa nafasi ya kufanya makosa bila kuadhiri sana maisha ya baadaye. Ujana ni kipindi cha kujijenga kiakili, kiisia na kijamii ambapo mtu upata nafasi ya kujua ni nani, ni nani ni napenda na jinsi ya kushirikiana na wengine. Ningependa kutumia nafasi ya vizuri zaidi, kujifunza zaidi na kujaribu mambo mapya bila uofu. Zaidi ya hapo kurudia ujana unanipa fursa ya kuimarisha uhusiano na marafiki, familia na walimu waliokua sehemu muhimu wa malezi yangu. Hii ingesaidia kujenga msingi thabiti ya maadili na nithamu mapema zaidi. Hata hivyo napenda pia kutumia uzoefu wangu wa sasa hili kufanya uamuzi bora. Jambu ambalo sikuwa na uwezo kamili ya kufanya nikiwa kijana. Kwa jumla kurudia ujana ungekua na fursa ya kujifunza kufurahia na kuunda misingi bora ya maisha yangu ya baadaye.

La ratibu wangu wa jioni huanza mara baada ya mchana kuisha, maara nyingi baada ya kazi au masomo, kwanza napumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa siku nzima. Hii mara nyingi uanza masaa ya saa tano hadi saa sita usku ambapo upumzika kwa muda kukaa kimia, kusikiliza mziki au kuangalia televisheni. Huu uniwezesha kupumzika ki akili kabla ya kuendelea na shughuli zingine za jioni Wakati mwingine napenda kuenda kwenye sherehe ndogo za jioni nyumbani kama kula chakula pamoja na familia au kuzungumza na marafiki Hii unipafuraha mshikamano na hisia ya upendo kwa familia sherehe hizi ndogo kufanya jioni kuwa ya maalumu ya kumbu na ya kumbukumbu Kabla ya kulala najipanga kwa njia ya kujipatia utulivu wa mwili kuchoka kwa hali ya asili Hii unihusisha kuosha mikono na uso, kubadisha nguo na mara nyingine kusema kidogo au kufikiria mambo mazuri yanayotokea siku hiyo. Atua hizi uniandaa kiakili na kimwili kwa usingizi mzuri. Wakati wa jioni, uhisi furaha ya amani na kuridhika. Furaha hii inatokana na kufanikia kazini na za mchana, kushirikana na familia wa marafiki na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwa hiyo, jioni ni wakati muhimu kwangu wa kupumzika, kufurahia maisha na kujiandaa kwa siku mpya kwa moyo na akili safi.

Zaidi mbwa kuliko paka napenda mbwa kwa sababu ni wanyama wakirafiki waminifu na wanaopenda kushirikana na binadamu. Mbwa huwa tayari kuchaza kulinda na kuonyesha upendo wa kwanjia balimbali jambo linalonifanya nijisikie kupenda na kuziaminia. Pia, mbwa hunifanya niwe na ratiba nzuri kwa sababu wanahitaji kutembea, kuliishwa na kutunzwa kwa uangalifu. Zaidi hapo, huwa mbwa hunisaidia kuwa mchangamufu na mwenye shughuli kwani hunilazimisha kutoka nje na kunifanya mazoezi kwa makutembea na kucheza. Hii husaidia afya ya mwili na akili. Ingawa paka nao ni wanyama wazuri na wenye pia utulivu. Mimi hupendelea mbwa kwa sababu ya urafiki wao wakaribu na tabia yao ya uaminifu.

Napenda kununuwa zaidi ni vitu vya matumizi binafsi na vya nyumbani. Hasa vile vinavyoisisha maisha yangu ya kila siku.Napenda kununua nguo, viatu na vifaa vidogo vya nyumbani kwa sababu hunifanya nijisikie nipo tayari na nipo katika mpangilio mzuri kununua vitu hivi unipea hisia ya kuridhika hasaa ninapopata kitu chenye ubora mzuri na inachodumu cha kwa muda mrefu.Zaidi ya hapo, ninapenda pia kununua vitu vinavyongeza maarifa na burudani kama vitabu au vifaa vya teknolojia. Vitu vivu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha ujuzi wangu na kujiburudisha kwa njia yenye manufaa. Kwa ujumla, napenda kununua vitu ambavyo vya vina dhamani, muda mrefu, inasaidia katika maisha ya kila siku na vina changia maendeleo yangu binafsi.

Ili kuwatia moyo wenzangu, kufanya mambo kadhaa yanayo onyesha msaada, heshima na kuthamini juhudi zao. Kwanza, huanza kwa kuwasikiliza kwa makini, kuelewa changamonto wanazokutana nazo, ninapowaonyesha kuwa mawazo na hisia zao ni muhimu, hujisikia kuthaminiwa na kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Pia, hutumia maneno ya kutia moyo na pongezi pale ninapoona mtu amefanya vizuri au amejaribu kwa juhudi kubwa. Hata pongezi ndogo zinaweza kumfanya mtu wajisikie anathamani na kuongeza kujiamini kwa wake Zaidi ya hapo kujitahidi kwa kuwa mfano nzuri kwa kufanya kazi kwa bidii kushirikana na wengine na kuwa na mtazamo chanya katika kila hali ngumu aidha inapowezekana kusaidia wenzangu kwa vitendo kama kushirikana nao kutatua tatizo na kugawana mawazo yanaweza kuboresha kazi Kwa kufanya hivi, hujenga mazingira ya shikamano, ushirikiano, ambapo kila mtu anahisi anaungwa mkono kwa ujumla kuwatia moyo wenzangu ni njia kujenga timu imara na yenye kuaminiana na yenye mafanikio.

Ongea na watu kwa njia ya wazi, heshima na kwa sauti ya upole. Kwa kawaida, napenda kuzungumza ana kwa ana ili kufanya mawasiliano kuwa moja kwa moja. Rahisi kuelewana na ya kibinafsi. Kuongea uso kwa uso, hunisaidia kuona hisia za mtu mwingine kupitia sura au lugha ya mwili. Jambo linaloongeza kuelewa na kweli kwa kile anachosema. Zaidi ya hapo, napendelea pia kutumia ujumbe mfupi wa barua pepe pale inapofaa. Hasa kushirikiana na habari muhimu au kupanga mikutano Hii husaidia kuhakikisha mwasiliano hayapotei na kila mtu anaweza kurekebisha muda wake inapasavyo aidha napenda kuwasiliana na uvumilivu na kusikiliza kwa makini nikiweka kando mawazo yangu kwanza ilikuelewa kweli kila mtu anachosema Kwa kufanya hivyo mawasiliano yanakuwa ya natija husaidia kuondoa kutoelewana na huchangia wasiano mzuri wakibinafsi na wa kikazi Kwa hivyo, ninapendelea siyo tu kuongea bali kuwasiliana kwa heshima wazi na uweleo wa zati.

Napenda sana kula samaki, samaki ni chakula chenye lishe bora, chenye protini na omega 3 ambazo ni muhimu kwenye afya ya mwili na akili Napenda jinsi samaki wanavyo pikwa kwa mbinu tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa na kupikwa kwenye oveni Kwa sababu kila njia hutoa ladha ya kipekee Zidi ya hapo, kula samaki hunisaidia kuwa na lishebora na afya thabiti Napenda pia kushirikisha chakula hiki na familia au marafiki Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano wakati wa mlo Kwa hivyo samaki siyo tu chakula chenye ladha nzuri bali pia nisehemu ya kula, lishe bora na kufurahisha wakati wapamoja na wapendo.

Ninahitaji kuhimarisha ni ujuzi wa masiliano na usmamizi wa muda. Kwa upande wa masiliano, ningependa kuwa na uwezo wa bora wa kueleza mawazo yangu kwa wazi, kusikiliza kwa makini wengine na kushirigena kwa ufanisi katika timu. Hii ni muhimu kwaani usaidia kuepuka kutoelewana, kuongeza wa mshikamano kazi ni na kakisha kazi zinakamilika kwa uraisi zaidi. Kupande wa sumamizi wa muda, ninge pena kujifunza mbinu bora za kupanga kazi kweka vipa umbele na kushugulikia muda wa mwisho bila shinikizo. Hii itanisejia kufanya kazi kufanisi zaidi kupunguza stress na kwangeza tija yango binafsi na timu. Nimejaibu kuboresha ujuzi huu hapa awali kwa kusoma vitabu kufuata videokezi vya kufanikisha kazi na kutumia programu za kupanga muda. Hata hivyo ningependa kwa nilila kujifunza kupitia mafunza rasmi ushauri na watahalamu na mazoezi ya kila siku kufanya hivyo nitaweza kuwa bora zaidi kazini na katika maisha ya kila siku.

Wakati hukuwa mpira wa besiboli niliouona ni vanilla za World Series ambazo mara nyingi uchanganya timu bora za Major League Baseballs. Nilipokuwa nikitazama timu zinazocheza zilikuwa Los Angeles Dodgers na Tampa Bay Rays huu mcheza ulikuwa wa kusisimua sana. Kwani kila timu ilikuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kila kitu. Ilikuwa ni matokea wa makubwa kwa ushindi tu wa timu kile kilicho nivutia zaidi ni kilichokuwa cha ajabu ni jinsi Dodgers walivyoshinda kwa runi chache tu baada ya mchuano mkali. Huku wachezaji wakionyesha nidhamu na umakini mkubwa katika kila kipingo na ulinzi. Kila hatua ilikuwa na msisimiko mkubwa na kila kipingo kilikuwa na jambo la kuangalia kwa umakini. Nilihisi msisimiko na furaha kubwa wakati timu niliokwa nikishangilia ikipiga mabao au kufanya ulinzi wa ajabu. Hisia hiyo ya msisimko ilichanganya cha shangwe na hofu kidogo kwani kila hatua ilikuwa na umuhimu mkubwa. Unapofikiria kuhusu wakati huo uhisi hushangazwa na kuthamini ujuzi na juhudi za wachezaji. Umoja na furaha ya washirikiana na marafiki au familia wakati wa kuangalia mchezo. Huu ni mchezo ambao huwezi kusahaulika kwani huchanganya burudani, mshikamano na shangwe la kweli la mchezo wa besiiboli.

Mara nyingi ufanya kazi na timu ya mbali ya saa pali ambapo wenzangu wako katika mji au nchi nyingine. Ufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano mazuri ni dhamu na mpangileo makini. Hili kwa kikisha kila kitu anafahamu majukumu yake na kazi zinaendelea vizuri. Mara nyingi ufanya hivyo kupitia simu, video za mkutano, baruapepe au programu za kushirikiana kazi mtandaoni kama Slack au Microsoft team. Zaidi ya hapo, kufanya kazi na timu ya mbali, ufundisha mshirikiano na uvumulivu. Kwani mara nyingi munda wa maajibu unaweza kuwa tofauti na kuna changamoto ya teknolojia. Hii inaitaji kila mshiriki kuwa na nidhamu na kupanga muda, kufata ratiba na kueleza hali ya kuwa wazi ili kuepuka kutoelewana. Either, kufanya kazi na timu ya mbali, kuna nifundisha kuwa mbunifu katika kushirikiano na kushugulikia matatizo. Kwani mara nyingi ujitahidi kupata njia raisi za kufanikisha kazi bila kutohadiri ubora kwa ujumra kazi ya timu ya mbali sio tu kuhusu kutekeleza majukumu, bali pia nifursa kujifunza madili na ushirikiano nidhamu na teknolojia.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha vyoo na bafuni hasa pale inapokuwa na uchafu mkubwa au harufu isiopendeza kazi hii ni ya lazima lakini mara nyingi huhusisha muda mrefu na bidii na mara nyingi huhitaji kutumia kemikali ambazo siwezi kupenda sana Zaidi hapo kazi hii inaweza kuwa na kuchosha na isio ya kuvutia Kwa nina hitaji umakini mkubwa na kwa kikisha kila sehumu inakuwa safi Hata hivyo ninaelewa kwa ni muhimu kusafi wa nyumba na afya wa familia Hivyo naposwa kuifanya ingawa siyo kazi ninaopenda Kwa upande mwingine, kazi nyingine za nyumbani kama kupika au kupanga nyumba huzidi kwa uraisi na za kufraisha Jambo linalo nifanya niwe na motisha zaidi Kwa hivyo, ingawa kusafisha vyoo siyo burudani Ninajua nisemu ya jukumu la nyumba ambalo lina hitajika.

Sherehe yangu ninaopenda zaidi ni krismasi napenda Sherehe hii kwa sababu ni wakati wa furaha mshikamano na kushirikana na familia na marafiki Wakati wa krismasi nyumba upambwa kwa rangi na taa, chakula, kizuri hupikuwa na kila mtu hujumuika kusherehekea pamoja Jambo linaloongeza furaha na upendo Zaidi ya hapo apu krismasi pia ni sherehe ya kutoa na kupokea zawadi Jambo linaloonyesha upendo na mshikamano wa familia na jamii Hii hufundisha umuhimu wa kushirikana kusaidiana pamoja na kushukuru jambo tulilonalo Napenda pia burudani zinazohusiana na krismasi kama kuimba nyimbo za sherehe na ushiriki huo mchezo wa familia Kwa hivyo krismasi sio tu sherehe ya kifamilia bali pia ni wakati wa furaha mshikamano na hisia za upendo zinazobaki kwa muda mrefu.

Kikubwa nikuwa na maisha yenye mafanikio, utulivu na mchango chanya kwa jamii. Ninge penda kufanikiwa katika kazi na taaluma ninochagua. Ili niweze kujitegemea kiuchumi na kusaidia familia yangu pamoja na watu wengine wanao nizunguka. Mafanikio kwangu hayamaanishi ni pesa pekee, bali pia kuwa na kazi ninayopenda na inayonipa heshima na kuridhika moyoni. Zaidi ya hayo ndoto yangu ni kuendelea kujifunza, kujiendeleza kibinafsi na ningependa kupata elimu na ujuzi utakao nisaidia kukua kiakili na kitaaluma na kunifanya niwe mtu mwenye mchango wa maana katika jamii Pia ningependa kuwa mfano mzuri kwa wengine hasa vijana kwa kuonyesha kwamba kwa bidii na nidhamu na uvumulivu mtu anaweza kufikia malengo yake. Mwisho ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha ya furaha na amani. Nikiwa na afya njema, familia yenye upendo na mahusiano, mazuri na watu wengine. Kufikia ndoto hii, kutanipa hisia kutimiza kusudi la maisha yangu na kunifanya nijivunia safari yangu ya maisha.

Nacho kipenda zaidi ni wali wa kuku kukaanga na napenda sana kukila nyumbani au wakati mwingine kwenye mkagawa mdogo unaoandaa chakula chenye kenyeji wa ladha nzuri napenda kukila nyumbani kwa sabu huandaliwa kwa upendo na utulivu na mara nyingi ukuliwa pamoja na familia jambo linaloongeza furaha na ladha ya chakula chenyewe ladha chakula hii ni kitamu na yakuvutia sana kuku huwa na viungo vizuri vinavyoingia hadi ndani ya nyama huku ukiwa laini ndani ni mkavu kidogo nje wali nao huwa laini na mwenye harufu mzuri hasa unapochanganya na mchuzi wa kuku mchanganyiko huo unifanya nijisikie nimeshiba na kuridhika kila ninapokula Nakumbuka mara ya kwanza nilipo Kila chakula hiki nikiwa mdogo nyumbani siku hiyo kuku ulioko umeandaliwa kwa sherehe mdogo ya kifamilia na ladha yake ilinivutia sana kiasi cha kuanza kupenda mara moja Tangu siku hiyo chakula hiki kimekua cha peke kwangu. Nilielezwa zaidi kuhusu chakula hiki na mama yangu ambaye ndiye aliyekua akikipika mara nyingi. Alinifundisha pia dhamani ya kula pamoja na kakama familia na kufurahia chakula bila haraka. Mara ya mwisho nilikula wali na kuku kaanga ilikuwa wiki iliopita baada ya ladha yake iko akilini mwangu. Chakula hiki kinani kumbusha nyumbani familia na furaha ya maisha ya kila siku.

Malengo yangu ya kazi yangu ni kufanikisha kila jukumu ninalopokea kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Ningependa kuhakikisha kwamba kila kazi ninayopewa inakamilika kwa wakati bila makosa ninachangia maendeleo ya timu au shirika. Hii umuhimu kwangu kwani inasaidia kujenga heshima na kuimarisha nafasi yangu kazini. Zaidi hapo, lengo langu ni kuendelesha kujifunza na kujiendeleza kitaaluma, ningependa kupata ujuzi mpya, mbinu za kisasa na kufanya kazi na uelewa kwa kina wa jukumu langu. Kufanya hivyo, nitaweza kushugulikia changamoto ngumu zaidi na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa kazi yenyewena timu. Pia lengo langu ni kuimarisha ushirikano na wenzangu na penda kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, heshima na msaada wa pamoja ambapo kila mtu anahisi kutegemewa na kuhimiza kufanya vizuri. Kwa ujumla malengo yangu ni kuongeza ufanisi, kujifunza zaidi na kuwa kiongozi au mshiriki bora katika timu yangu na hivyo kufanikisha maendeleo yangu binafsi na kazi.

Ninayotumia kupumzika ni kusikiliza muziki mtulivu na kufanya mazoezi ya kupumua kwa utulivu Hio hufanya nijisikie kimwili na kisaikolojia nimepumzika kwani hupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kuondoa wasiwasi wa kila siku muziki wa utulivu hasaa midundo ya polepole ya au sauti ya asili hunifanya nijisikie amani na kujikumbusha kuzingatia wakati uliopo Mara nyingi hufanya pia mazoezi ya yoga au meditation ambapo napumua kwa kina na kuzingatia mwili na akili. Njia hio linafundisha jinsi ya kutulia akili na kuondoa mawazo yasio ya lazima. Jambo ambalo linasaidia kupunguza stress na kuongeza umakini. Nakumbuka nilipoanza kujifunza meditation nilipokuwa na changamoto ya msongo kazini. Na mwalimu alinifundisha hatua kwa hatua jinsi ya kupumua, kujenga, nidhamu ya akili na kuzingatia sasa Kwa kawaida, napumzika kwa muda wa dakika 20 au hadi 30 kila siku Ingawa wakati mwingine, huwezi kuwa mrefu zaidi pale, inapohitaji kupumzika kikamilifu Baada kupumzika, uhisi, amani, utulivu na nguvu za kuendelea na shughuli zangu mwili unajisikia mwepesi akili inakuwa wazi Ninasonga mbele na msukumo mpya wa kufanya kazi au kujifunza Kwa hivyo njia hii kupumzika ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia hunivutia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi jamii na mataifa yalivyokuwa na kufika hapa yalipo leo. Kupitia historia najifunza kuhusu matukio muhimu viongozi na maamuzi yalivyobadilisha maisha ya watu. Jambo linalo nifanya ni umuhimu wa kujifunza kutokana na yaliyopita ili kuboresha maisha ya sasa na ya baadaye. Zaidi ya hapo, kujifunza historia kunanipanua mawazo na kunijengea uwezo wa kufikiri kwa kina. Hunisaidia kuelewa sababu ya migogoro, maendeleo na utamaduni na mabadliko ya kijamii. Pia hunifundisha kudhamini urithi wa jamii na heshimu tofauti za utamaduni. Kwa hivyo kwangu historia sio somo la kukumbuka tarehe peke, bali ni somo la maisha linalonipa hekima na kuelewa mpaka ya dunia.